Ndiyo, napenda kuvaa miwani. Hasa pale ninapohitaji kurekebisha kuona au kulinda macho kutokana na mwanga mkali wa jua. Miwani pia inaweza kuwa mtindo na kuongeza sura ya uso. Ninatumia miwani ya macho na miwani ya jua kulingana na hali na shughuli.

Wakati wa likizo, napenda kupumzika na kupanga muda na kufurahia. Hii ni jinsi ninavyofanya kupanga shughuli ndogo, kupumzika kwa akili, kutembea au kufanya mazoezi ya mwili ili kuendelea kukua na afya. Pia hufurahia chakula kizuri kwa muda wa kijamii.

Najihisi chachizi kidogo, lakini chenye msisimuko kuhusu wasilisho. Chachizi kidogo kwa sababu kuna shinikizo la kuwasilisha ujumbe kwa uwazi na kwa muda. Msisimuko kwa sababu ni nafasi ya kushiriki mawazo yangu kuwasilisha na kuonyesha ujuzi.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Inanipa habari, muziki na mazungumzo ya kuvutia bila kuhitaji kuangalia sirikini. Mara nyingi, nasikiliza asubuhi au jioni hasaa nikiwa na nafasi au mapumzikoni. Pia napenda vipindi vya muziki wa zamani.

Napendelea chakula chenye latha ya mchanganyiko, kidogo tamu, kidogo chumvi, na viungo vya asili. Napenda chakula kinachopendeza kitoewo na latha ya asili. Mara nyingine, napenda chakula chenye harufu, nzuri kinachoongeza hamu na ya kukula. Pia napenda vyakula vinavyo husiana na kumbukumbu nzuri au sherehe.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, inanisaidia kuelewa tuliko toka, kwa nini mambo yako yalivyo, na kujifunza kutokana na mafanikio na makosa ya zamani, historia pia ni hadithi ya kuvutia zinazo funguwa akili na kunipa mtazamo mpana wa dunia.

Mchana mara nyingi napendelea kula chakula rahisi lakini chenye nguvu kwa mfano wali au ugali na mboga za majani. Mara nyingine mkate au sandwich ikiwa nina shughuli nyingi. Pia napenda kujumuisha protini kidogo kama mayai au samaki. Ili niwe na nguvu kwa sehemu ya pili ya siku.

Jambo muhimu kwangu kuhusu dini ni maadili na utu. Ninaona dini kama kielelezo cha kuongoza maisha kwa njia nzuri. Inanisaidia kujenga heshima, huruma na mshikamano na wengine. Pia ni chanzo cha amani na ndani ya kuelewa maana ya maisha.

Napendelea mahali pa kimya na utulivu. Huko ninaweza kutafakari kupanga mawazo na kupumzika. Mahali pa kimya pia husaidia kufanya kazi kwa umakini na ubunifu. Lakini mara nyingine, kelele kidogo au sherehe ndogo, inaweza kuwa burudani na furaha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti, kujua watu wanafikiria nini, na wakati mwingine kujifunza mambo mapya, pia ni njia nzuri ya kujua ubora wa bidhaa au huduma kabla ya kujaribu, ila, huwa nachuja, sio kila maoni ni sahihi au ya kujenga.

Napendelea kueka malengo ya kila mwezi, kwa njia ilio wazi na inayo weza kupimizika, kufafanua malengo makuu, najua ni nini hasa kinacho hitajika kufanikisha, kuyagawanya kuwa hatua ndogo ndogo, kila wiki au kila siku nina malengo madogo yanayo saidia kufikia maku, kueka vigezo vya kufuatilia, kujipatia mutisha.

Jukumu napenda zaidi kazini ni kuchambua matatizo na kupata suluhisho. Hufanya nijisikie mchango wangu ni muhimu sana. Napenda pia kufundisha au kueleza mambo kwa wengine. Kuhakikisha timu inafanya kazi kwa ufanisi. Pia napenda kuchambua taarifa na kupanga mikakati.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na uthabiti. Kugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo zenye muda maalumu. Kueka vipaumbele kwa yale yanayo kuwa muhimu. Kwanza mapema, si kusubiri hadi dakika ya mwisho. Kufuatilia maendeleo na kurekebisha ratiba inapo hitajika.

Ninapo kutana na makosa kazini napenda kuyashughulikia kwa hatua na utulivu, kutambua kosa, kwanza ninaelewa kilichotokea kimsingi ni kosa gani, kuchambua sababu na angalia ni kwa nini kosa lilitokea, kurekebisha mara moja napanga hatua za haraka ya kurekebisha kosa ili lisizidike.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninae muamini sana. Ni yule ninae weza kuzungumza nae bila kuogopa kuhukumiwa. Iwe nina furaha au nina changamoto. Tumekuwa tukishirikiana kwa mda mrefu na tumepitia mambo mengi pamoja kusherehekea mafanikio na kusaidiana na wakati.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Napenda sana kwa sababu inaladha laini na inanipa hisia ya utulivu, hasa asubuhi au jioni. Chai ikiwa moto kidogo yenye maziwa ya kutosha na sukari ya wastani. Huwa tamu sana.

Asubuhi hii niliamka takriban saa kumi na mbili na nusu. Kitu cha kwanza nilichokifanya baada ya kuamka ni kunyosha mwili na kunywa glasi ya maji. Kwa chakula cha asubuhi niliandaa chai yenye mkate wakaanga. Baada ya hapo niliandaa ratiba yangu ya siku na kuanza kazi.

Siku za mvua napenda kufanya shughuli zinazolenga utulivu na starehe. Asubuhi huwa napendelea sana kunywa chai au kahawa huku nikisoma au kusikiliza muziki wa utulivu. Mara nyingine ninaangalia filamu au kusoma kitabu kilicho nifurahisha. Napenda pia kutengeneza vitu vidogo vya mikono au kuandika.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninayopenda ni World Series, mashindano maku ya timu bora ya MLB. Mchezo huu, huwa na msisimuko mkubwa hasa wakati timu zinazukua karibu na kushinda. Shauku ya mashabiki kuongezeka na furaha na hisia ya kipeke, na penda kuona mbinu za kipeke za wachezaji.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa hadithi na kumbukumbu nyingi. Ni mji mdogo lakini una historia na tamaduni za kipeke. Nilikuwa nikicheza kwenye barabara za udogo na bustani za jirani. Nikijifunza maisha ya jamii. Mara nyingi, wakaazi walijukusanyika kwenye sherehe za kijamii na nilipenda kuona furaha ya kila mtu.

Kazi au masomo yangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Napenda kufanya kazi au masomo ambayo ya nanifundisha ujuzi mpya na kunipa changamoto. Mara nyingi na panga ratiba ya kila siku na kuhakikisha ni naifanya kila kitu kwa wakati. Napenda kushirikiana na wengine kwa kazi za pamoja.